Wakati ninapokumbwa na wasiwasi, jambo la kwanza kabisa ninalofanya ni kutambua na kukubali hali niliopo. Nimejifunza kwamba kujaribu kupuuza au kuficha wasiwasi hakuondoi tatizo bali huliongeza. Hivyo, hujipa muda kwa kujitulia na kujiuliza. Ni nini hasa kinanisumbua? Na kwa nini ninahisi hivi? Hatua hii hunisaidia kwanza kuilewa chanzo cha wasiwasi. Baada ya hapo, natumia mbinu za kupumua kwa kina. Kupumua taratibu na kwa makusudi hunisaidia kutuliza mwili na akili. Nimegundua kwamba hata dakika chache za kupumua kwa utulivu zinaweza kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie nikiwa na uthibiti zaidi wa hisia zangu. Mara nyingi hufanya hivi nikiwa peke yangu au katika mazingira tulivu ili nipate umakini wa kutosha. Pia ninajitahidi kupanga mawazo yangu. Wakati mwingine wasiwasi husababishwa na mawazo mingi yanayokuja kwa wakati mmoja. Hivyo ninaandika mambo yanayonitia wasiwasi au kuyaweka katika vipaumbele. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kutofautisha kati ya mambo ninayoweza kuyadhibiti na yale yaliyo nje ya uwezo wangu. Hii hunisaidia kuzingatia hatua zinaweza wezakana wa dala ya kuhofu mambo yasiyoweza kubadilishwa. Mbali na hilo, najihusisha na shughuli zinazosaidia kuondoa mawazo mazito. Kwa mfano, kufanya mazoezi mepesi ya mwili kutembea au kusikiliza muziki hunisaidia sana kupunguza wasiwasi. Shughuli hizi hunipa nafasi ya kubadili mwelekeo wa fikra zangu na kurejesha hali ya utulivu wa ndani. Vile vile kuwasiliana na watu ninaowamini. Kuongea na rafiki, mwana familia au mshauri hunipa mtazamo mpya na kunifanya nijisikie siko peke yangu. Mara nyingi kushirikisha mtu mwingine katika mawazo yangu kunanisaidia kuona suluhisho ambalo sikuwa nimeliona awali. Msaada wa kijamii ni nguzo muhimu katika kudhibiti wasiwasi wangu. Kwa upande wa muda mrefu ni nimejifunza kujenga tabia zinazosaidia kuzuia wasiwasi usizidi. Hii ni pamoja na kupanga ratiba yangu vizuri, kueka malengo yanayoeleweka, na kuhakikisha napata muda wa kupumzika. Pia, hujitahidi kuzingatia afya yangu kwa ujumla, kupata usingizi wa kutosha, kula kwa afya, na kujipa muda wa kujitunza. Zaidi ya hayo, najifunza kukubali kwamba, si kila kitu kitaenda kama nilivyopanga. Kukubali hali halisi, hunisaidia kupunguza shinikizo, ninalojiwekea mwenyewe. Badala ya kujilaumu najipa nafasi ya kujifunza na kuendelea mbele kwa mtazamo mpya kwa kifupi. Wakati wa wasiwasi huchanganya mbinu za ndani na za nje. Hivi ni kujitambua, kupumua, kupanga mawazo, kushirikiana na wengine na kujitunza. Mbinu hizi hunisaidia kurejesha utulivu, kuimarisha nguvu yangu ya kiakili na kunifanya niwe tayari kukubaliana na changamoto kwa ujasiri au matumaini.